Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamuke asubuhi. Kitandaa kinoanekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga milango. Je, nimeweka kingele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, nimeweka vizuri. Ntazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa na kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.